Unapiga picha mara ngapi? Ili ni swali rahisi, lakini lina maana kubwa sana katika maisha ya sasa. Tunaishi katika dunia ambayo, karibu kila tukio linapigwa picha. Chakula kabla ya kuliwa, mavazi kabla ya kutoka. Hata, wakati huzuni, wakati wa huzuni, watu bado wanapiga picha. Wakati mwingine, swali hili linaulizwa kwa kawaida, lakini mara nyingine linatuletea shinikizo. Shinikizo la kuonekana uzuri, la kuposti na la kuonyesha kuwa maisha yetu niya kuvutia.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Hili ni swali, linaloulizwa mara nyingi, lakini jibu lake ni tofauti. Kwa kila mtu, kwa baadhi ya watu, kuenda mahali pa ibada ni sehemu ya ratiba ya kila wiki. Kwa wengine, ni pahali, ni pale tu wanapokuwa na shida au wanapohitaji faraja. Lakini kweli ni kwamba, pahali pa ibada si pa kwenda tu, bali ni pakujenga uhusiano na Mungu na pia kujijenga kimaadili, katika maisha ya haraka ya leo, wengi wetu tunasahau kutenga muda wa kutafakari kuoamba na kujitathmini. Tunaweza kuwa na shughuli nyingi lakini roho zetu zinahitaji kupumzika pia. Kwa hivyo, swali unaenda mahali pa ibada mara ngapi bali ni, unatumia aje imani yako kuboresha maisha yako na ya wengine?

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Hili ni swali muhimu sana katika maisha ya kila siku. Hasa kwa wanafunzi au wafanyikazi. Ili kukamilisha kazi kwa wakati. Jambo la kwanza ni kupanga muda wako vizuri na kujua kazi ya kufanya. Kuweka vipaumbele na kuepuka, kuhahirisha mambo na hatua muhimu. Watu wengi hushindwa kwa sababu hawezi kufanya kazi. Bali kwa sababu hawawezi kuanza kazi yao mapema. Pia, nidhamu binafsi ina mchango mkubwa. Kuwacha usumbufu kama matumizi ya simu kupitia kiasi, kunasaidia kuongeza umakini. Wakati mwingine, kuomba msaada au kufanya kazi kwa ushirikiano, pia husaidia kazi kukamilika kwa wakati. Kwa hiyo, kukamilisha kazi kwa wakati, kunahitaji juhudi, mipango au uwajibikaji. Kwa sababu, mtu anayeheshimu muda, huheshimu pia mipango au mipangilio yake.

Aina gani ya keki unayoipenda? Hili linaonekana kama swali rahisi lakini linaweza kutuonyesha mengi kuhusu ladha na mapendelo ya mtu. Wapo wanaopenda keki ya chokoleti kwa sababu ya utamu wake na ladha nzito wengine hupendelea keki ya vanilla kwa sababu ni nyepesi na inaendana na vinywaji vingi. Pia, kuna wanaopenda keki za matunda kwa sababu ni zenye afya kidogo na zenye ladha ya asili. Aina ya keki inayopendeza au ninayoipenda. Inaweza kuboresha hali yako ya kihisia na kumbukumbu fulani. Kama vile ya shereza siku au za siku ya kuzaliwa au matukio maalum, keki si chakula tu bali ni ishara ya furaha. Sherehe na kushirikiana na wengine. Kwa hivyo, haijalishi unapenda keki ya aina gani. Kilicho muhimu ni furaha, inayokuja nayo. Kwa sababu, keki huleta tabasamu na kuunganisha watu.

Naamu, ningependa kuongelelea au kuzunguzia swali hili je unapenda kufanya kazi nyumbani. Hili ni swali ambalo watu wengi wana maoni tofauti kulihusu. Baadhi ya watu, kazi za nyumbani kama kufua kupika na kusafisha ni jambo la kawaida na hata la kufuraisha. Kwa wengine, kazi hizi huonekana kuwa gumu na kuchosha. Hata hivyo, kazi za nyumbani ni muhimu kwa sababu hutufundisha, uwajibikaji nidhamu na kujitegemea. Kufanya kazi nyumbani pia husaidia kuimarisha mshikamano katika familia. Kwa sababu, kila mtu anaposhiriki, mzigo hupungua, zaidi ya hayo, nyumba inakua safi na yenye mpangilio mzuri. Kwa hivyo, hata kama hupendi sana kufanya kazi nyumbani ni muhimu kuelewa thamana yake. Kazi za nyumbani si adabu bali ni sehemu ya maisha inayotujenga na kutafuta au kutufanya watu bora baadaye. Na hii hutusaidia baadaye kuwa watu wazuri na watu wenye nguvu na wenye kusongesha mambo.

Namu, ningependa kuzungumzia swali hili. Je unapenda kutoa sadaka wa mchango. Hili ni swali muhimu linalohusiana na moyo na mtu kwa mtazamo kuhusu kusaidia wengine. Kutoa sadaka wa mchango si lazima kuwe ni fedha tu inaweza. Inaweza kuwa muda, msaada au ata maneno ya faraja kwa mtu anayehitaji. Wengi wetu sadaka ni kama ishara ya shukrani. Imani na upendo kwa wengine. Kutoa hutufundisha kushirikiana au kushiriki kujali na kutambua kuwa tunacho sii chetu pekee tu. Jamii yetu hao jamii yenye watu wanaotoa sadaka na michango huwa na mshikimano hao mshikamano na amani zaidi. Kwa hiyo, kutoa sadaka au mchango, sikulazimishwa, bali ni uamuzi wa hiari unaotoka moyoni, kwa sababu anayetoa hupokea furaha na baraka kwa njia mbalimbali.

Je, unahifadhi kitu cha zamani? Hili ni swali linalo tufanya, tutafakari kuhusu vitu vya kuthamini katika maisha yetu. Watu wengi huhifadhi vitu vya zamani kama fedha, nyaraka muhimu, au vifaa vya garama kubwa. Kwa ajili ya usalama wa badae, wengine huifadhi vitu vya kihisia kama picha, barua, au zawadi zinaazo wakumbusha watu au matukio muhimu. Kuifadhi vitu vya dhamani, hutufundisha umuhimu wa uangalifu, uwajibikaji na kupanga maisha. Pia hutusaidia kulinda kilicho muhimu kwetu, dhidi ya hasara au uharibifu. Kwa hivyo, kuhifadhi kitu cha thamani si dalili ya ubinafsi bali ni ishara ya hekima. Kwa sababu, anaye jua kulinda alicho nacho, huonyesha kudhamini baraka alizo pewa.

Unakumbu kumbu gani nzuri za shule? Shule ni mali pa kusoma. Si mali pa kusoma tu. Bali pia ni mali pa kujenga kumbukumbu zisizosaulika. Kumbukumbu za shule au kumbukumbu nzuri za shule zinaweza kuwa urafiki tulio jenga, walimu, walio tutia moyo au mafanikio tulio yapata darasani na katika michezo. Pia, kuna kumbukumbu za kucheka na marafiki kushiriki matukio ya shule na kusaidia na wakati wa changamoto. Kumbukumbu hizi hutufundisha madili kambu shirikia na uvumilivu na kujituma. Hata baada ya kuhitimu shule kumbukumbu hizi hubaki kuwa sehemu ya maisha yetu na hutupa motisha kusonga mbele. Kwa hiyo, kumbukumbu nzuri za shule ni hazina ya maisha. Zina tuonyesha tuliko toka na kutukumbusha kuwa kila hatua ya maisha inamaana yake.

Habari, leo ningependa kuzungumzia ili swali. Je, unatumia teknolojia ya sauti? Leo teknolojia ya sauti imekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, tunatumia simu, speaker za kisasa na programu za kurekodi sauti au kuzungumza na wengine kwa mtandao. Teknolojia ya sauti ina raisisha mawasiliano, inatusaidia kufundisha, kujifunza na ata kufuraia burudhani kama umuziki na adithi. Pia inaweza kutusaidia kushirikiana na watu walioko mbali na sisi. Ata hivyo, ni muhimu kutumia teknolojia kwa hekima. Kutumia kwa muda mrefu bila kupumzika au kwa njia sisizo za tija, tunaweza kuwathiri afya na mausiano yetu. Kwa hiyo, teknolojia ya sauti ni zana yenye nguvu. Lakini, tunapokuwa makini na jinsi tunavyo tumia. Inaweza kuboresha maisha yetu na kutufanya tuwe na usiano bora na wengine.

Mimi napenda kujikinga na jua kali kila siku. Ninajua jua kali linaweza kuathiri ngozi yangu na afya yangu. Hivyo, huwa makini. Kila nikitoka nje, ninaweka kofia na miwani ya juwa. Na mara zote, ninahakikisha nimevaa nguo nyepesi, zinazo funika mwili wangu. Pia, si puuzi kunywa maji ya kutosha ili nisiwe na kiu au uchovu kutokana na jua. Wakati jua liko kali sana, hasa asubuhi ya kuchalewa au mchana napenda kukaa kwenye kivuli au sehemu yenye baridi kidogo. Hii inasaidia kulinda ngozi yangu na kuhakikisha ninaenda kuwa na afya au ninaendelea kukuwa na afya njema. Kwa hivyo, mimi nafanya kila jambo kwa makini kwa sababu afya yangu ni muhimu na pia mimi nataka kufurahia siku zangu bila athari ya jua kali.

Je, unapenda paka au umbwa, ningependa kuangelelea au kuzungumzia swala hili. Kwa upande wangu, napenda paka zaidi kuliko umbwa. Napenda paka kwa sababu ni wapole, wanajitegemea, na wanajua kukaa kimya bila kelele nyingi. Pia, paka wanahitaji uangalizi mdogo, lakini bado wanaonyesha upendo kwa njia yao. Hata hivyo, siwezi kusema umbwa, hawana faida. Umbwa ni waaminifu. Wanacheza sana na wanalinda na wanawalinda wamiliki wao. Lakini kwa tabia yangu, paka wanaendana zaidi na maisha yangu ya kila siku. Kwa hivyo, kila mtu ana mapendeleo yake. Chamuimu ni kuwapenda na kuwajali wanyama hawa. Iwe ni paka, iwe ni mbwa, au iwe ni wote wawawili. Kwa sababu, wanatufundisha upendo, uaminifu na uwajibikaji.

Leo ningependa kuzungumzia hili swali. Unapenda kula wapi nje ya nyumbani. Mimi napenda kula nje ya nyumbani katika mgahawa au kibanda ambacho ni safi na chenye mazingira mazuri. Napenda sehemu ambayo chakula chake ni kitamu, kinapikwa vizuri na kinahudumiwa kwa wakati. Pia napenda kula mahali palipo tulivu ambapo naweza furahia chakula changu bila kelele nyingi. Wakati mwingine napenda kula nje na marafiki au familia. Kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie huru zaidi. Kwa hivyo, kwangu mimi kula nje ya nyumbani si kwa sababu ya chakula tu. Bali pia kwa ajili ya mazingira, huduma na muda mzuri wa kushirikiana na wengine au na wenzangu.

Unavyolea nywele zako marangapi, ningependa kuzungumzia swali hili. Mimi napenda kuhakikisha nywele zangu zinabaki safi na zikiwa na mpangilio mzuri. Hivyo, napanga kuziweka kwa uangalifu kila siku. Kila asubuhi, napiga mswaki na kuzipaka mafuta kidogo ili ziwe na afya na zenya kuunga au kungaa. Pia mara kwa mara hupaswa nikae kidogo au nifanye kuangali nywele yangu au nywele zangu ili zisikauke au kuharibika hii ni muhimu ili nywele zangu ziwe nzuri na zenye nguvu. Kwa hivyo mimi napanga na kulea nywele zangu kwa makini. Si tu kwa sababu zinanifanya nionekane vizuri bali pia kwa sababu ni sehemu ya kujitunza na kuthadmini au kuthamini mwili wangu.

Jee, napenda chakula cha haraka. Ndiyo, mimi napenda chakula cha haraka. Kwa mara mara kwa mara, hasa wakati nina kiu ya kitu kitamu na haraka. Napenda vya kula kama pizza, chipsi na baga. Kwa sababu, ni rahisi kupata na vinapendeza sana. Hatha hivyo ninajua si vizuri kula chakula cha haraka kila mara. Kwa sababu, mara nyingine hakinalishe bora na linaweza kuadhiri afya. Kwa hivyo, mimi hujaribu kula chakula cha haraka kwa kiasi na pia kuzingatia kula matunda mboga na chakula chenya afya. Kwa hivyo, mimi napenda chakula cha haraka. Lakini kwa uwiano hili ni nikaya salama la kuwa na afya njema.

Je ninashambulia mabadiliko vipi kazini? Mabadiliko kazini mara nyingi huja bila kutarajiwa. Na kwa mimi ni muhimu kuwakilisha mtazamo chanya. Kwanza, mimi hujaribu kuelewa sababu za mabadiliko hayo ni jinsi, na jinsi yanavyoweza kunisaidia au kusaidia timu yangu. Pili, mimi hujaribu kushirikiana na wenzangu badala ya kupinga. Kujua kubadilika kunanisaidia kukua kitaalamu na kuwa mzoefu zaidi. Pia mimi huweka mipango ya jinsi au mpango ya jinsi ya kukabiliana na mabadiliko hayo hatua kwa hatua badala ya kuwa na hofu na na kuchanganyikiwa. Kwa hivyo, ninashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya, nidhamu na ubunifu. Hii inanisaidia mimi kukua, kufanya kazi vizuri na kusaidia timu yangu kufanikisha malengo yetu ya pale kazini.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Ningependa kuzungumzia swala hili. Moja ya hekima kubwa ni lio jifunza ni kuwa kila jambo linamuda wake. Hakuna kitu kinachofika mara moja. Na kila mtu au kila hatua tunayo chukua inahitaji subira na uvumilivu. Pili ni mejifunza kuwa kushirikiana na wengine ni muhimu. Hakuna mtu anayeweza kufanikisha kila kitu peke yake. Kujenga uhusiano mzuri na kusaidiana kuna rahisisha maisha na kuna fungua milango ya fursa mpya. Pia nimejifunza kuwa makosa si mwisho. Bali nifunzo kila tukio mazito au matokeo mabaya hutufundisha jinsi ya kuwa bora kesho. Kwa hivyo, hekima niliyofunza nilio jifunza maishani ni kuwa nasubira kushirikiana na kujifunza kutokana au kutoka kwa kila tukio. Hii inanisaidia kuwa mtu mtu bora kila siku.

Leo ningependa kuzungumzia swali hili, msimu gani wa mwaka ambao naupenda zaidi. Mimi napenda msimu wa masika zaidi. Kwa sababu, msimu huu hutoa mvua za kutosha na kila kitu kinakuwa kibichi na nzuri. Napenda kuona miti yenye majani mapya, maua yakichanua na hewa safi ya mvua na hii inanifanya nijisikie na amani. Pia msimu wa masika ni muhimu au ni mzuri kwa shughuli za nje kama michezo, sherehe na safari za kifamilia. Napenda napenda jinsi inavyorahisisha shughuli za kila siku. Bila joto kali au baridi sana kwa hivyo msimu wa masika ni wa kipekee kwangu. Si tu kwa sababu ya mandhari bali pia kwa furaha na amani ninazopata wakati wa msimu huu.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ningependa kuzungumzia swali hili. Kwa sababu kila chakula kipya ni fursa ya kugundua ladha tofauti na kuchunguza tamaduni mpya. Napenda kuona jinsi vyakula vya kiasili, vya mtaa au vya kigeni, vinavyopikwa na kuonwa. Wakati mwingine vyakula au wakati mwingine, vyakula vipya huweza kuwa changamoto, lakini mimi hujaribu kwa shauku na moyo wazi hii inanisaidia kupanua ujuzi wangu wa kula na kufurahia kila chakula kwa njia tofauti. Je wewe? Kwa hio kujaribu vyakula vipya si tu burudani kwangu bali, pia ni njia ya kujifunza na kufurahia maisha kwa ladha mbali mbali.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Ningependa kuzungumzia swala ile. Kwanza, napenda kushirikiana na watu wanao. Wanao nizunguka kwa kueshimu kuwasaidia pale wanapo niitaji. Na kushiriki katika shugli za kijamii. Hata msaada mdogo kama kusikiliza mtu au kutoa ushauri. Unaweza kuleta mabadliko makubwa. Pia, najitahidi kushiriki katika kazi za maendeleo ya jamii. Kama usafi wa mazingira, michango, hau kusaidia watu wenye maitaji maluum, kadri ya uwezo wangu. Nafahamu kuwa, si lazima uwe na mengi ili kusaidia. Bali, uwe na moyo, wa kujali. Kwa iyo mimi huamini kuwa kusaidia jamii ni jukumu la kila mtu. Kwa kufanya mema, tunajenga jamii yenye mshikamano upendo na maendeleo kwa wote.

Ningependa kuzungumzia swali hili ambalo linauliza kama natumia mfumo wa usalama wa vidole. Mimi napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kila wakati ninapokuwa na vifaa vyangu vya kielektroniki. Kwa sababu ni njia rahisi na salama ya kulinda simu yangu, kompyuta au vidonge yangu. Mfumo huu hunisaidia kuhakikisha kuwa data yangu na habari zangu binafsi zinabaki salama na hakuna mtu anayeweza kufikia bila ruhusa yangu. Bila kutumia mfumo wa vidole, kunanipa, pia kutumia mfumo wa vidole, kunanipa urahisi, si lazima nikumbuke nambari au maneno ya siri kila wakati. Naweza tu kuweka kidole changu, kufungua kifaa changu haraka. Kwa hivyo, mimi huamini kuwa kutumia mfumo wa usalama wa vidole, ni njia bora ya kulinda vifaa vyangu na kuwa na amani ya akili au ya kila siku.

Ningependa kuzungumzia swali hili, unakunywa maji mara ngapi kwa siku? Mimi ninafanya jitihada za kunywa maji mara nyingi kila siku. Kwa kawaida, ninakunywa angalau glasi sita au nane za maji kwa siku. Mara moja asubuhi, katikati ya mchana, na kabla ya kulala, kunywa maji kunasaidia mwili wangu kuwa na afya nzuri, ngozi kuwa safi na kunizuia kupata kiu au uchovu. Pia, ninajua si vizuri kusubiri hadi, njihisi na kiu pekee. Kwa hivyo, mimi hujaribu kunywa maji kwa kipimo kidogo, mara nyingi, badala ya kunywa kwa wingi mara moja. Kwa hivyo, kunywa maji ni tabia yangu ya kila siku. Na ninahakikisha kuwa mwili wangu unapata maji ya kutosha. Kila siku ili nikiwa na nguvu nikuwe na nguvu na afya njema.

Nisteidi gani muhimu katika kazi yako au kwa kazi yako. Mimi nisteidi muhimu sana katika kazi yangu ni nidhamu na uwajibikaji. Kila siku kuhakikisha ninafanya kazi zangu kwa wakati na kwa uangalifu kunanisaidia mimi na timu yangu kufanikisha malengo yetu. Nidhamu hufanya kazi kuwa nzuri na inanisaidia kuunda mtazamo chanya kazini. Pili, uwezo wa kushirikiana na wenzangu ni stadi nyingine muhimu. Kujua kusikiliza, kushirikiana na kusaidiana kunaboresha matokeo ya kazi na hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi. Aitha stadi ya kujifunza haraka ni muhimu au stedi ya kujifunza haraka ni muhimu. Kila kazi inakuja na changamoto mpya. Nidhamu hufanya kazi kuwa nzuri na inanisaidia kuunda mtazamo chanya kazini ninazozihitaji. Kuwa nazo ni nidhamu, uwajibikaji kushirikiana na kujifunza. Hizi zote hufanya mimi kuwa mfanyikazi bora kila siku.

Ningependa kuzungumzia swali hili unahimizaje ushirikiano katika timu. Mimi ninapenda kuimiza aje ushirikiano katika timu? Kwa njia chana. Kwanza, mimi hujaribu kuwasikiliza wenzangu kile wakati. Kujua mawazo yao na kuzingatia maoni, yao kuna saidia kila mtu kujihisi kuwa sehemu ya timu. Pili, mimi hutoa msaada pale inapo itajika. Na kushukuru wenzangu pale wanapofi. Wanapo, fanikisha kazi. Hii inanichochea moyo au inachochea moyo wa kushirikiana na kufanya kazi kwa bidii zaidi. Aidha, mimi ujaribu kuwasiliana kwa wazi, kwa uawazi na kwa eshima. Kwa akikisha, hakuna mgongano, unaoendelea bila kutatuliwa. Kwa kufanya hivi, tunakua na timu yenye mshikamano, mafanikio na furaha kazini. Kwa hivyo, mimi usimama au, huimiza ushirikiano katika timu kwa kusikiliza, kusaidiana na kuwasiliana kwa uwazi na heshima.

Programu gani ya simu hutumika kila siku, ningependa kuzungumzia swali hili. Mimi nina programu moja ya simu ninayotumia kila siku na hiyo ni Whatsapp. Napenda kutumia Whatsapp kwa sababu inarahisisha mawasiliano na marafiki, familia na wenzangu wa kazi. Kupitia programu hii, ninaweza kutuma ujumbe, kupiga simu na kushirikiana kwa haraka bila kuhitaji kuwa uso kwa uso kilamara. Pili, WhatsApp husaidia kusoma habari, kushirikisha picha na video na hata kushirikiana kwenye miradi mbali mbali. Kwa mimi, nizana muhimu sana ya kila siku. Lakini pia, najua kuwa, lazima nitumia kwa uwiano. Ili isivuruge muda wangu au shughuli zangu nyingine za kila siku. Kwa hivyo, Whatsapp ni programu ninayo tumia kila siku kwa sababu inanisaidia kuwasiliana, kushirikiana na kuweka kila kitu kikiwa kwa mpanglio mzuri.

Je, unatumia mitandao ya kijamii, ingependa kuzungumzia swala hili. Mimi napenda kutumia mitandao ya kijamii kwanjia ya busara. Napenda kutumia WhatsApp, Facebook na Instagram Kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi mitandao hii husaidia kushirikiana habari. Kufurahia burudani na kuendeleza kujifunza mambo mapya kilasiku. Hata hivyo, mimi ujua siyo vyema kutumia muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo, ninajitahidi kutumia kwa muda unaofaa ili isivuruge masomo, kazi au afya yangu ya akili. Kwa hivyo, mimi natumia au mimi utumia mitandao ya kijamii kwa busara kwa sababu inanisaidia kushirikiana, kujifunza na kufuraiya maisha bila kuwadhiri shughuli zangu za kila siku.

Ningependa kuzungumzia swali hili. Mimi mandhari nzuri zaidi nilio waikuona ni machuo ya jua kando ya puwani. Nilipo kuwa nikiwa puwani niliona jua ilipungua taratibu adi likawa rangi ya dhaabu na waridi. Huku mawimbi yakinipiga kwa upole kwenye fweke. Mandhari hayo yalikuwa na utulivu na uzuri wa kipekee. Na yali nipeleka katika hali ya amani na furaa. Pili, mandhari kama hii, ufundisha kuthamini asili na kuzingatia uzuri unaotuzunguka. Hakuna kitu kinacho fanana na kuona muanga wa jua ukibadilika, upepo ukipepea, na maji yaki nangaza kwa mwanga wa jua. Kwa hiyo, mandhari nzuri nilio wai kuona ni yale machuo ya puwani. Kwa sababu, yali ni lwaza, yalinifuraisha na kunifanya niwe na shukrani kwa umbaji wa Mungu.

Mimi napenda baridi kuliko joto, kwa sababu baridi unipa raha, unaweza kuvanguo za kupendeza na kufanya shuguli za inje kwa uraisi. Napenda kuwa na hewa safi, kio chajua kidogo, na kufuraisha mazingira bila joto kali kunichosha. Pili, baridi ufanya kuwa na usingizi mzuri na kuondoa uchovu wa mwili ninapo kuwa kwenye baridi, ninaweza kushirikiana na marafiki kuwanda shule au kazi bila kuisi jasho au kukosa raha. Kwa hivyo, mimi napenda baridi kwa sababu inafanya maisha yangu kuwa mazuri, yenye furaha na yenye afya njema.

Mimi napendelelea kusafisha vifaa vnyangu vya elektroniki mara kwa mara. Kwanza kabisa, kwa mfano, simu, kompyuta au kibao changu. Nina hakikisha vinapata sasisho vipya au sasisho vya programu na usalama angalau mara moja kwa mwezi. Kusasisha vifaa kunasaidia kuhakikisha vinafanya kazi vizuri. Kunaepuka matatizo ya kiufundi na kuna linda taarifa zangu binafsi. Pili, kusasisha vifaa kunasaidia kupata programu mpya kazi bora zaidi na ufanisi kazini au shuleni. Hii ni muhimu kwangu kwa sababu napenda kuwa na kila kitu kinachofanya kazi vizuri bila kukasirisha au kuchelewesha shugli zangu. Kwa hivyo mimi ujaribu kusasisha vifaa vyangu kwa wakati unaofaa. Kwa sababu ni njia ya kujilinda na kufanya maisha yangu kuwa raizi zaidi.

Leo ningependa kuzungumzia swali hivi. Ninapenda kutumia, au ninatumia njia gani ya usafiri kila siku. Mimi kila siku napenda kutumia usafiri wa pikipiki kwenda shuleni au kazini. Kwa sababu ni rahisi. Haraka na kunisaidia kufika kwa wakati bila kuchelewa. Pikipiki pia ufanya nishughulikia maisha yangu ya kila siku kwa ufanisi. Hasaa, ninapokuwa na shughuli nyingi. Pili, ninapenda kuhakikisha usalama wangu wa kila wakati. Ninavaa helmeti kufuata sheria za barabarani na kuangalia kila hatua ili kuwepuka ajali. Hii inanisaidia kuwa na amani ya akili na kuwa salama barabarani. Kwa hivyo, mimi huamini kutumia pikipiki kila siku ni chaguo bora. Kwa sababu, ni rahisi haraka na salama ikiwa nikitumia kwa uwajibikaji wake.

Leo ningependa kuzungumzia swala hili au swali hili. Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini? Mimi ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa njia ya kupanga na kupanga kwa busara. Kwanza kabisa, nina chambua kazi zote na jukumu zangu. Kisha ninaweka malengo madogo madogo yanayoweza kufanikishwa. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa. Kila jambo linakamilika kwa wakati na kwa uangalifu. Pili, mimi huweka kipaumbele kwa wazi, kwa kazi muhimu zaidi. Hii inanisaidia kuzingatia yale yanayohitajika au yanayohitaji nguvu zaidi. Na kuhakikisha kuwa, hakuna jambo linapita bila kufanikishwa. Aidha, mimi huhakiki maendeleo yangu mwishoni mwa mwezi. Kuona nilifikiaje malengo yangu na kujifunza ni hatua gani ni lazima ni. Kabilishe au nikabiliane nayo kwa mwezi unaofuata. Kwa hivyo mimi huweka malengo ya kila mwezi kwa mpangilio kipaumbele na tathmini ili kuhakikisha kazi yangu inafanikishwa kwa ufanisi na kwa usahihi.

Data yako wapi? Ndio ningependa kuzungumzia swali hili. Mimi naifadhi 'data' yangu kwa njia salama ili isipotee au kuadhirika. Kwa kawaida, napenda kutumia kompyuta yangu binafsi, simu na wingu. Kuhifadhi faili muhimu kama maandiko, picha na nyaraka za kazi au shughuli. Kutumia wingu kunasaidia, kuwa na nakala za ziada. Ili kama kifaa kimoja kitatokea 'Data' yangu haipotei. Pili, mimi huweka nywela imara na kutumia mfumo wa usalama kama usalama wa vidole au nambari ya siri. Ili kuhakikisha 'data' yangu inabaki, salama na isifikie mikono isiyo idhinishiwa. Kwa hivyo, mimi hujua kuwa kuhifadhi 'data' kwa uangalifu ni muhimu sana na hufanya maisha yangu kuwa rahisi, na salama kila siku.

Je, unandege wakufuguwa nyumbani? Mimi sinandege wakufuga nyumbani kwa sasa. Ata hivio napenda wanyama na mara nyingine na panga siku moja kuwa na ndege kama bata au tai wa nyumbani. Ndege ni wanyama wa zuri, wanafunza uvumilivu na ustawi na pia unifanya nijisikie furaha ninapo watazama au kuwajali. Pili, kwa saa, kwa sasa, ninakikisha kuwa ninajali wanyama wengine ambao ninaweza kuwasaidia kama umbwa au paka wajirani ili kuonyesha upendo na kuwasaidia katika jamii yangu kwa hivo ingawa sina ndege wa kufuga nyumbani bado ninapenda wanyama na ni fanya kila liwezalo kwakikisha ninapata wangalizi au wanapata wangalizi muema lafuraa.

Kampuni gani ya kiteknolojia? Unayo iamini? Ningependa kulijibu swali hili. Ninamini kampuni ya kiteknolojia kama Apple. Apple ni kampuni kubwa ya kiteknolojia inayo tengeneza simu, kompyuta na vifaa vingine vya kisasa. Vinavyo tumika kila siku na watu wengi duniani kote. Inajulikana kwa ubora wa bidhaa zake ubunifu wake na jinsi inavyolinda usalama na data za watumiaji wake. Hii imefanya kuwa kampuni inayotegemewa na watumiaji wengi duniani. Pili, ninapenda jinsi kampuni kama Microsoft au inavyo saidia watu kufanya kazi kwa uraisi kutokana na programu zake kama Windows na Office. Na imeonekana kuwa moja wapo ya kampuni, ya makampuni enye mafanikio na sifa nzuri na watumiaji. Kwa ujumla, ninamini kampuni hizi zinachangia sana maendelewa ya teknolojia. Kwa sababu, zinatoa suluhisho zinazo jenga au zilizo jengwa kwa ubora usalama na mvuto wawo tumiaji duniani kote. Kwa hivyo, kampuni ya teknolojia ninayo yamini ni ile inayo weka ubora wa usalama mbele. Iwe ni Apple au Microsoft. Kwa hizi, zinatumika kwa watu wengi na utengenezwa kwa viwango viyajuu.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi, leo ningependa kuzungumzia swala hili muhimu sana. Mimi shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kuandika. Napenda kusoma vitabu vya hadithi, elimu na maendeleo binafsi kwa sababu vinanisaidia kupanua ufahamu wangu. Kufikiria kwa kina na kujifunza mambo mapya kila siku. Kusoma pia hunifanya nishirikiane na mawazo ya watu wengine kupitia hadithi na taarifa. Pili kuandika ni njia yangu ya kueleza mawazo yangu, hisia na ndoto. Hii hunifanya nijiweke wazi, kujialeza kwa urahisi na pia kunanisaidia kushirikiana na wengine kwa maneno yangu. Kwa hivyo, shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kuandika. Kwa sababu, hunifanya au hufanya maisha yangu kuwa yenye furaha, yenye kujifunza na yenye maendeleo binafsi ya kila siku au ya maisha yangu au kazi yoyote ile ya kila siku.

Uzoefu gani wa kushangaza umewahi pata. Leo ningependa kuzungumzia mada hii. Mimi, uzoefu wangu wa kusumbua umewahi kuwa pale nilipo kuwa shuleni na mtu fulani alinidhalilisha bila sababu. Awali nilihisi huzuni na kutoji amini, lakini kisha nikajifunza jinsi ya kukabiliana na hali kama iyo. Nilijifunza kuwa si vyema kulipiza kisasi bali ni muhimu kuzungumza na mtu mzima au mwalimu ili kupata msaada. Pili uzoefu huu ulinifundisha kuwa na subira. Kujiamini na kujilinda kwa maneno na hisiia ni muhimu sana pia nimejifunza kushirikisha marafiki na watu wa karibu. Kwani msaada wao unaweza kufanya tofauti kubwa. Kwa hivyo, ingawa uzoefu wa kusumbua haukupendeza umenifundisha kushughulikia changamoto kwa busara kujiamini na kusaidia wengine wakipitia hali kama iyo.

Leo ningependa kuzungumzia swali hili. Unapenda chakula kitamu. Ndiyo mimi napenda sana chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri. Hunipa furaha na kunifanya nijiskie vizuri. Napenda vyakula vilivyopikwa kwa huangalifu. Vyenye viungo na vyenye viungo vizuri na harufu nzuri. Hata hivyo, napenda chakula kitamu ambacho pia kina afya. Naitaji chakula chenye mchanganyiko wa lishe bora ili kulinda afya yangu. Kwangu mimi kula chakula kitamu si kwa ajili ya ladha tu, bali pia ni njia kujidathmini na kujitunza. Kwa hivyo mimi napenda chakula kitamu lakini kwa kiasi na kwa kuzingatia afya. Kwa sababu chakula kizuri ufanya maisha yawe yenye furaa na yenye ladha na yenye nguvu. Kwa hivyo mimi napenda chakula kitamu.

Ningependa kuanza kwa kusema kwamba kila mmoja wetu anaharufu inayo mguza moja kwa moja moyoni. Harufu zinanguvu ya kipekee sana kwa sababu zinaweza kuturudisha nyuma kwenye kumbu kumbu. Isiya na hata watu tunaowapenda. Leo ningependa kushiriki nanyi harufu ninayoipenda zaidi. Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya mvua baada ya kunyesha hasa mvua ya kwanza baada ya kiangazi, harufu hii hunipea hisia ya utulivu, matumaini, na mwanzo mpya. Kila ninapo inusa nahisi kama dunia inajisafisha na kuanza upya. Ni harufu inayo fanya nipumue kwa kina na nisahau msongo wa mawazo kwa muda harufu hii pia hunikumbusha nyumbani na pia utotoni mwangu. Nakumbuka tulivyo kuwa tukicheza inje baada ya mvua kunyesha ardhi ikiwa na unyevunyevu na hewa ikiwa safi. Ilikuwa ni muda wa furaha uhuru na kicheko. Kwa hivyo harufu hii si harufu tuu bali ni kumbukumbu zilizoja upendo na amani. Zaidi ya hilo harufu ya mvua hunifundisha kuwa ata baada ya kipindi kigumu au kikavu maishani. Bado kuna nafasi ya matumaini na uzima mpya. Kama vile mvua unavyo uisha unavyo uisha ardhi ndivyo pia matumaini yanavyo uisha. Matumaini yanavyo uishia ni yoyo yetu. Kwa kumalizia harufu ninayoipenda si ya manukato ya gharama wala maua hadimu bali ni harufu rahisi ya asili ambayo hunikumbusha kuwa uzuri wa kweli mara nyingi upo kwenye vitu vidogo asante sana kwa kunisikiliza.

Leo ningependa kuongelea suali hili ambao linauliza kama ninafuata matukio ya kimataifa. Ndiyo mimi ufuata matukio ya kimataifa kwa sababu nina amini yana umuimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Dunia ya leo imeunganishwa sana. Hivyo kinachotokea katika inchi moja, kinaweza adhiri inchi nyingine. Moja kwa moja au kwa njia isio ya moja kwa moja. Kufuatulia matukio ya kimataifa unisaidia kuwelewa masuala ya siasa uchumi mazingira na afya duniani pia hunipanua kifikra na kunifanya nieshimu tamaduni na mitazamo tofauti ya watu ya mataifa mengine. Zaidi ya hayo, habari ya kimataifa unifundisha kufikiri kwa makini au kuchambua tarifa kabla ya kuziamini. Unijenga kwa kuwa raia mwenye kuelewa mpana na mwenye kuwajibika katika dunia ya kisasa. Kwa kumalizia, kufuata matukio ya kimataifa sii jambo la hiari tu, bali ni hitaji muhimu kwa mtu ya yote, anayetaka kuelewa dunia anayo ishi, asante sana.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho ningependa kuzungumzia swala hili ninapofikiria kuhusu wasilisho nina hisi mchanganyiko wa hisi wakati na pia wakati mwingine nahisi hofu kidogo hasa ninapokuwa mbele ya watu wengi na pia nahisi msisimuko kwa sababu ni fanaka ya kushiriki mawazo na maarifa yangu. Wasilisho unipa fursa ya kujenga, ujasiri na kuboresho uwezo wangu wa kuzungumza adharani. Kadri ni navyo endelea kufanya wasilisho, mara kwa mara ndivyo ni navyo jifunza kudhibiti woga na kujiamini zaidi. Pia unifundisha kupanga mawazo yangu kwa mpangilio unao eleweka kwa na inawo eleweka na wasikilizaaji. Zaidi ya hayo, wasilisho unisaidia kujifunza kusikiliza maoni ya wengine na kupokea marejesho unayosi unao nisaidia kuboresha zaidi. Ngawa si jambo raisi kila wakati naamini wasilisho nisehemu muimu ya maendeleo binafsi. Kwa kumalizia, licha ya changamoto zake inaisi wasilisho ninjia nzuri ya kujifunza kukua na kujialeza kwa ujasiri.

Je, unagawanya taka zako? Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu kwa sababu naamini ni jukumu la kila mmoja kulinda mazingira. Kugawanya taka husaidia kupunguza uchafu wa mazingira na kurahisisha urejeshi wa taka kama vile plastiki, karatasi na vyuma. Kwa kufanya hivyo, tunapunguza kiasi cha taka kinachoishia, dampu au kusaidia kuhifadi rasilimali za asili. Pia taka zinazo oza kama mabaki ya chakula zinaweza kutumika kutengaleza mbolea. Jambo linalosaidia kilimo na mazingira kwa ujumla. Zaidi ya hayo, kugawanya taka hunijengea nidhamu na kunifanya nitambuwe athari za matendo yangu kwa mazingira ingawa wakati mwingine inaweza kuonekana kuwa kazi ndogo, ina mchango mkubwa kwa afya na dunia yetu. Kwa kumalizia, kugawanya taka si jambo gumu, bali ni hatua ndogo yenye faida kubwa kwa sasa na kwa vizazi vijavyo.

Je, unapenda asali? Ndiyo mimi napenda sana asali kwa sababu. Ni chakula cha asili chenye faida nyingi kwa afya. Asali. Asali ina ladha tamu ya kipekee na inaweza kutumika kwa njia mbali mbali. Kama vile kuchanganywa na chai, kuliwa na mkate, au kutumika kama tiba ya kikohozi. Zaidii Zaidi ya ladha yake, asali hunisaidia kuimarisha afya yangu. Inajulikana kusaidia kuongeza kinga ya mwili, kuboresha mengeo wa chakula na kutoa nishati ya asali. Tofauti na sukari ya kawaida, asali ni chaguo bora zaidi kwa mwili. Pia asali hunikumbusha umuhimu wa nyuki katika mazingira yetu. Bila nyuki, uzalishaji wa asali na hata mazao mengi ya chakula inge athirika. Hivyo kupenda asali kunanifanya pia kudhamini na kulinda mazingira.

Je, unapenda maua? Ndiyo mimi napenda maua sana kwa sababu yana uzuri wa kipekee unaopendeza macho na moyo. Maua huleta furaha utulivu na hisia ya upendo. Iwe ni bustani nyumbani na au hata yakitolewa kama zawadi. Zaidi ya uzuri wake maua yana umuhimu mkubwa katika mazingira. Usaidia katika uchavushaji wa mimea na kusaidia uhai na viumbe kama nyuki na vipepeo. Pia usaidia kusafisha hewa na kufanya mazingira yaonekane ya kuvutia zaidi. Maua pia, unikumbusha kuwa uzuri wa kweli upo kwenye vitu ndogo, au vitu vidogo na vya asili. Hata au dogo, hata ua dogo linaweza kubadilisha hali ya mtu na kumpa matumaini mapya kwa kumalizia, kupenda maua si kupenda uzuri tu, bali ni kuthamini maisha ya mazingira na amani ya asili inayotuzunguka.

Unajistawisha vipi katika wakati wa likizo. Ningependa kuliongelelea jambo hili. Wakati walikizo, mimi huwa na jitahidi kujistawisha kwanjia mbali. Mbali hili kuboresha maisha yangu binafsi na kiakili. Kwanza, utumia muda kupumzika na kujitafakari. Jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurajesha nguvu mpya. Pia, utumia likizo kujifunza mamba mapya kama kusoma vitabu. Kujifunza ujuzi umpya na kujieleza au kujiendeleza kielimu kupitia kozi fupi. Hii unisaidia kuongeza marifa na kujiamini zaidi. Zaidi ya hayo kujitahidi kushiriki. Pia mimi uanajitahidi kushiriki na shuguli za kijami ya umichezo. Pamoja na kutumia muda na familia na marafiki haya unisaidia kujenga mausiano na kuboresha afi ya mwili. Kwa kumalizia kwangu mimi likizo ni si muda tu wa kupoteza wakati. Bali ni fursa kujijenga, kukupumzisha, kujipumzisha na kujianda kwa changamoto zijazo.

Ningependa kuzungumzia swali hili. Kila jioni kabla ya kulala, mimi hua najiandaa kimwili na kiakili hili nipate usingizi mzuri. Kwanza napunguza matumizi ya simu au televisheni ili kuipa akili muda wa kutulia baada ya shugli za wiki nzima. Pia, mimi natumia muda mfupi kujitafakari au kupanga mambo ya kesho. Hii unisaidia kueka mambo sawa, kukua sawa na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, usoma vitabu au kusikiliza muziki wa taratibu, hili kutulia au kutuliza mwili na akili yangu. Zaidi ya hayo, huwakikisha, mimi huwakikisha kwamba nafanya usafe vinafsi kama kuwoga na kukunawa. Jambo linalo nifanya nijisikie nikiwa mtulivu na tayari kwa kulala. Kwa kumalizia, kufanya mambo haya kila jioni, unisaidia kupata usingizi mzuri na kuwanza siku inayofuata nikiwa na nguvu mpya.

Unashugulikia muda vipi kazini, ninge penda kusungumzia mada huu. Kazini, mimi ushugulikia muda kwa kupanga kazi zangu mapema au kueka vipaumbele kulingana na umuimu wake. Kila siku huanza kuwa kuanda ratiba inayo saidia kujua ni kazi gani nifanya kwanza na ni hipi inaweza kusubiri. Pia napenda kujitahidi kuwepuka mambo ya nayo poteza muda. Kama matumizi yasiyo ya lazima ya simu au mazungumzo marefu ya siyo na tija. Hii unisaidia kuongeza ufanisi na kukamilisha majukumu kwa wakati. Zaidi ya hayo, mimi napenda kutenga muda wa mapumzi ko mafupi ili kupa mwili na akili na fasi ya kupumzika. Hii unisaidia kurudi kazini ni kiwa na umakini zaidi. Kwa kumalizia, usimamizi mzuri, wa muda kazini, unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo ningependa kusungumzia mada huu. Kwa siku ya leo, wazo langu zuri ni kutumia muda wangu kwa kuhimarisha usiano na watu wanawo nizunguka. Ni napo jitahidi kuzungumza hau kuzungumza kwa furaha kusikiliza kwa makini na kusaidia wengine kadri ninawezavyo. Najiona napata amani ya ndani na kufuraha ya kweli. Pia wazo langu ni kupanga muda wangu vizuri ili ni malize kazi muhimu nikiwa na utulivu na siyo kwa haraka au msongo. Hi unisaidia sana kuwa na siku yenye tijana yenye furaha. Zaidi ya hayo nataka kujaribu kufanya jambo dogo zuri kwa mtu ambaye hakutarajia. Kama kumpongeza, kumsaidia au kumskiliza, ina nifanya nijisikia kuwa na maana na kuja kuuza kiakili na kiisia. Kwa kumalizia, wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kuishi kwa wangalifu, kusaidia wengine na kufanya kila wakati uwe na maana.

Unafanya nini mara nyingi wikendi. Mara nyingi wikendi nina jitahidi sana kutumia muda wangu kwa mchanga nyiko. Wa shuguli za kupumzika na kufurahia maisha. Kwanza napumzika baada ya kazi za wiki mzima na kulala vizuri hau kusoma kitabu kinacho nifanya nijisikie utulivu. Pia napenda kutumia muda wa familia na marafiki tukicheka kuzungumza au kushiriki kwenye shuguli za pamoja. Hii unifanya ni jisikie furaha na, kuhimarisha mausiano yangu. Zaidi ya hayo, mara nyingine, mimi pia utumia weekend kujifunza kitu kipya. Kama kujifunza ujuzi mpya, kutembea, kutembea au kufanya mazoezi. Jambo linalo ongeza afia na nishati yangu. Kwa kumarizia, weekend kwangu ni fursa ya kupumzika, kufuraia maisha na kujiandaa au kujiandaa kwa kazi mpya ya wiki idayo.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Napenda kuzungumzia swali hili. Ninapoandaa ripoti za kazi. Kwanza, huchukua muda kuelewa kabisa kazi au miradi uliokamilika. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa ripoti. Inajumuisha taarifa zote muhimu bila kushindwa chochote. Kisha, huanda mstari wa hoja kuu na kupanga maelezo. Kwa mpangilio unaoeleweka, kuanzia utangulizi maelezo ya kazi zilizofanywa, changamoto zilizo kumbana nazo, na hitimisho au mapendekezo. Hii husaidia wasomaji kuelewa ripoti kwa urahisi. Pia, nahakikisha kutumia lugha iliyo safi na sahihi na kuangalia makosa ya, tahajia au kisarufi kabla ya kuwasilisha ripoti. Hii inafanya ripoti yangu iwe kitaalamu na rahisi kusoma.

Je, umewahi kujifunza kupiga gitaa? Ndiyo niliwahi kujifunza kupiga gitaa. Na ni jambo lililo nifundisha uvumilivu na bidii. Mwanzoni. Mwanzoni, nilikumbana na changamoto kama kukumbuka, miziki au kutumia mikono kwa usahihi. Lakini, kwa mazoezi ya mara kwa mara nilianza kuona maendeleo moja kwa moja. Kupiga gitaa kuna nifundisha pia jinsi ya kuwa mdhaifu lakini thabiti. Kila mara ninapo piga kipande kipya cha muziki nahisi furaha na kuridhika na kuwa na uwezo wa kuunda sauti nzuri. Zaidi ya hayo muziki unaotowa gitaa hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu au kuniburudisha kihisia. Hii nafanya kuwa njia bora ya kujieleza bila maneno.

Je, unachaji kifaa chako marangapi kwa siku? Mimi hushugulikia hau mimi huchaji mimi hushugulikia chaji ya kifaa changu kwa imakini ili kuwakikisha kinafanya kazi vizuri kila siku. Kawaida, unachaji kifaa changu maramoja kwa siku. Mara nyingine au mara nyingi usiku baada ya kutumia kifaa kwa shuguli zote za siku iyo. Pia uangalia kiwango cha battery wakati wa siku ili kuepuka kukosa nguvu wakati wa kazi au masomo. Ii na nisaidia kupanga vizuri muda wangu na kufanya kila kitu kwa ufanisi bila usumbufu. Zaidi ya hayo ni kichaji kifaa changu kikamilika huwa nachukua muda kidogo kupumzisha au kufanya mambo mengine kabla ya kuendelea kutumia kifaa. Jambo linalo nisa au linalo nipa nidhamu na utunzi wa fifaa vyangu.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Ningependa kuongelelea swali hili. Napenda sana kutumia muda na marafiki zangu kwa kufanya shugli mbali mbali. Zinazo tuletea furaha na kuimarisha urafiki wetu. Mara nyingi, tunapenda kukutana na kuzungumza, kucheka na kushiriki na kushirikiana kimawazo. Jambo linalo tusaidia kupunguza msongu wa mawazo na kujenga helewano. Pia napenda kushiriki nao katika michezo hau matembezi. Kama kutembea kufanya mazoezi au kuenda sehemu za burudani. Shughuli hizi utufanya kuwa na afya njema na kuimarisha m shimamano wetu. Zahidi ya hayo tunapenda kufanya kazi kwa pamoja na kujifunza kwa pamoja. Tukisaidiana pale moja anapo itaji msaada. Na kufanya hivi kunanipea kukuwa na nidhamu na ushirikiano mzuri na marafiki zangu.

Jambo, sera gani ya kampuni unayona muhimu? Kwa upande wangu, sera ya kampuni ninayona muhimu sana ni ile inayohimiza heshima na usawa kwa wote. Kampuni unayozingatia heshima kwa wafanyi kazi wake, wateja ha na wadau wengine, inaunda mazingira chanya ya kazi na kuhamasisha kila mtu kufanya kazi kwa bidii. Pia sera inayosisitiza usalama kazini ni muhimu sana. Kufanya kazi wanapojua kuwa maisha yao na afya yao ni kipa umbele. Wanajitahidi kufanya kazi kwa uwangalifu na kwa motisha. Zaidi ya hayo, sera inayo unga mkono mafunzo na maendelezo binafsi ya wafanyikazi. Unisaidia kuwa na ujuzi zaidi na kuongeza tija kazini. Hii pia husaidia kampuni kukua kwa ufanisi. Kwa kumalizia, kwangu mimi, sera muhimu zaidi ni ile inayohimiza eshima usalama na mwelekeo au maendeleo ya kila mfanyikazi.

Somo gani la sayansi unalipenda? Ningependa kuzungumzia hoja hili. Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia. Napenda kujifunza jinsi viumbe hai vinavyo ishi. Kuishi kwa pamoja katika mazingira yao na jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Kila kipengele cha biolojia univutia kwa sababu kinanifundisha kushangaza kwa asili ya uhusiano wa kila kitu katika dunia. Zaidi ya hilo, kujifunza baiolojia kunasaidia kuelewa afya yangu na umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Kwa mfano, kujua jinsi mmea na wanyama wanavyo husiana, unanifanya nidhamini na kulinda rasilimali za asili. Pia baiolojia unifundisha kuwa na umakini, uchambuzi na kutumia mantiki katika kutatua matatizo madogo madogo ya kila siku. Kwa kumalizia, baiolojia sio somo tu kwangu. Bali ni darasa linalonifundisha kushukuru na kuthamini uzuri na ugumu wa maisha.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Ningependa kuzungumzia swali hili. Mara nyingi mchana ni nakula chakula kilicho rahisi. Chenye lishe na kinacho nipa nguvu za kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Kawaida ni wali na ugali au ugali. Pamoja na mboga na baadhi ya proteini kama samaki, mayai au nyama kidogo. Napenda chakula hiki kwa sababu kinanipa nishati ya kutosha bila kunifanya nijiskie mzito sana. Pia ni raisi kuanda na kinanisaidia kulinda afya yangu kwa kuhakikisha ninapata virutubisho muhimu mwilini. Zaudi ya hilo mara nyingi nashirikisha au na shirikiana nashirikisha chakula changu na familia au marafiki kazini au shuleni. Jambo linalo ongeza furaha na kuraisisha siku yangu.

Je, unavaa miwani? Ndiyo mimi navaa miwani na ninafruaia sana kutumia miwani iyo kila siku. Miwani uniwezesha kuona vitu zaidi iwe shuleni kazini au ata nyumbani na unisaidia kuepuka kuchoka kwa macho. Zaidi ya kazi, zaidi ya kazi yake ya kuona vizuri. Navutiwa pia na muonekano wake. Miwani mingi ni ya kifashoni na inaweza kuongeza mtindo wangu. Hau kunifanya nijisikie kujiamini zaidi. Pia navaa miwani kulingana na maitaji. Mara nyingine ni kwa kazi za kusoma au kutumia kompyuta. Na mara nyingine, ni miwani ya jua wakati wa njee. Inanisaidia kulinda macho yangu na kuongeza faraja. Kwa kumalizia miwani siyo tu chombo cha kuonea bahali pia ni sehemu ya mtindo wangu wa kunisaidia kifunya kila kitu kwa siku kwa kazi zangu za siku.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Mimi binafsi napendelea mahali pa kimya zaidi. Kimya huniwezesha kutulia, kufikiri na kufanya vitu vyangu kwa utulivu, na kuzingatia kazi au masomo yangu bila usumbufu. Mahali pa kimya hunisaidia pia kupumzika bada siku yenye shughuli nyingi na kunipa amani ya ndani. Ata hivyo, mara nyingine napenda pia mahali pa kelele kidogo. Hasa ni napo kuwa na marafiki au kwenye sherehe kelele za furaha na kicheko zinanifanya nijisikie kuishi kikamilifu na kushirikiana na wengine. Kwa kumalizia, napenda mahali pa kimya kwa ajili ya utulivu na umakini. Na pia napenda kelele kidogo kwa furaha na sherehe. Kila moja inawakati wake na faida zake. Asanteni.

Unajilinda aje kutoka vitisho vya mtandao? Mimi uchukua tahadhari mbali mbali hili kujilinda kutoka vitisho vya mtandao. Kwanza, ninaakikisha sifungui au kubofia viungo vya tovuti au barua pepe sizizo za kuwaminika kwa sababu mara nyingi vitisho vina tokea kupitia hizo njia. Pia, natumia nyuila ngumu na tofauti kwa akaunti zangu zote za mtandao. Na kubadilisha nyuila mara kwa mara ili kulinda tarifa zangu binafsi. Hii unwezesha kuwa salama didhi ya uvamizi wa mtandao. Zahidi ya hayo najitahidi kuwa makini ninaposhiriki habari binafsi au picha mtandaoni. Nina wakikisha kuwa tarifa ninazo zishiriki. Ni salama na aziwezi kuniharibia au kuwathiri kwangu ama mwingine.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda? Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda hasaa ile ya embe au machungwa. Napenda kwa sababu ni kitamu chenye nguvu za lishe na hunipa nishati ya haraka siku nzima. Zaidi ya ladha yake, kinywaji hunisaidia kubaki na afya nzuri. Kwani kina vitamini na vilishe muhimu vinavyo saidia mwili wangu kufanya kazi kwa ufanisi. Pia hunifanya nijisikie baridi na utulivu hasa siku zenye joto. Mara nyingine pia napenda kinywaji baridi cha maziwa au smoothie. Kinacho nipa raha na kufurahi kidogo baada ya shughuli za mchana. Hii ni njia nzuri ya kupumzisha na kuimarisha nguvu yangu.

Leo ningependa kuzungumzia swali hili. Ambalo nauliza unakumbuka mwalimu gani kutoka shule. Ninakumbuka mwalimu wangu wa isabati kwa sababu alikuwa na njia za ya kipekee ya kufundisha. Alitufundisha sio tu kanuni na hesabu bali pia jinsi ya kufikiri au kufikiria kwa utaratibu na kutumia mantiki katika kutatua matatizo. Alikuwa mwalimu mwenye subira na kila mara alikuwa tayari kueleza tena pale ambapo atukuielewa vizuri somo. Hii ilinifanya nijisikie huru kuuliza maswali na kujaribu zaidi bila hofu ya kushindwa. Zaidi ya kufundisha masomo, alitufundisha pia maadili kama nidhamu ujasiri na kuthamini kazi ya kila mtu. Hii ilinifanya nikumbuke ama nimkumbuke kwa dathi na kila mara ninapo mfikiria masomo yangu ya shule.

Leo ningependa kuzungumzia swali hili. Sherehe yako ya kupendeza ni hii ipi? Sherehe yangu ya kupendeza zaidi ni siku ya kuzaliwa napenda siku hiyo kwa sababu ni wakati wa furaha kusherehekea maisha yangu na kushirikiana na familia na marafiki. Katika siku yangu ya kuzaliwa, napenda kupo kupokea mapongezi na zawadi ndogo. Lakini zaidi ya yote napenda kushirikiana kwa chakula, ki vicheko na muziki na wapendwa wangu. Hii hunifanya nijisikie furaha kubwa na kudhamdh na kudhaminiwa. Zaidi ya hayo, siku hii hunifundisha pia kutoa shukrani kwa kila mwaka wa maisha yangu na kufikiria malengo mapya ya siku zijazo. Hii inanisaidia kuishi kwa shukrani na motisha. Kukumalizia, shere yangu yaku ya kupendeza ni ile siku ya kuzaliwa kwa sababu ni wakati wafuraha, upendo na shukrani, jambo linonifanya nijisikie mwenye maana.

Ningependa kuzungumzia swali hili. Napenda kufanya nini wakati wa jua kali? Mimi napenda kutumia muda wajua kali kwa shuguli za kupumzisha, kupumzika na burudani. Kwanza napenda kukaa chini ya kivuli, kwangalia mazingira au kusoma kitabu. Jambo linalo nifanya nijiskie mwenye utulivu na baridi kidogo. Pia napenda. Pia mara nyingine huwa napenda kunywa kinywaji baridi kama juisi au smoothie ili kupunguza joto mwilini. Na kunifanya nijiskie vizuri zaidi. Hii usaidia pia kuwa na nishati au kuwa au kuendeleza shuguli zangu bila kuchoka. Zaidi ya hayo napenda pia kutumia jua kwa njia yenye tija kama kufanya mazoezi mepesi au matembezi ya mapema alfajiri au jioni. Ili nisikose afia na nishati bila kuathirika na joto kali.

Je, unapenda sanaa ya ina gani? Mimi napenda sanaa ya uchoraji na rangi hasa michoro iliyo fanya mtu afikirie. Asa mchoro inafanya mtu afikirie. Au inamchekesha napenda kuona jinsi rangi na maumbo yanavyo weza kuwasilisha hisia hadithi au uzuri wa dunia kwa njia ya kipekee. Zaidi ya hayo napenda pia sanaa ya muziki. Kwa sababu inanisaidia kueleza hisia ambazo mara nyingine ni ngumu kusema kwa maneno. Muziki hunipa furaha, utulivu na motisha ya kila siku. Pia, sanaa hunifundisha kuwa na uvumbuzi, uvumbizi au uvumbuzi, na kuoana mambo kwa njia tofauti. Kila kipande cha sana, kinanifundisha kushukuru ubunifu na kujaribu kuunda kitu changu, binafsi. Kwa kumalizia, napenda sanaa inayoongeza furaha, inayoelimisha na kuniacha nikitafakari uzuri na hisia za maisha.

Chakula gani cha jadi unachopenda? Mimi napenda sana chakula cha jadi. Asa ugali na samaki au nyama. Ya kukahanga pamoja na mboga za kienyeji. Chakula hiki si tu kinanipa nishati ya kutosha. Pili, bali, pia kinanifanya nijisikia karibu na utamaduni na mila za nchi yangu au yetu. Zaidi ya latha yake, tamu. Chakula cha jadi unifundisha kuthamini au kuthamini lishe bora. Na virutubisho vinavyo toka kwa vyakula vya asili. Mara nyingine, chakula hiki kinapikwa pamoja na familia na ilo uchangia, furaha, kicheko na kumbukumu nzuri. Pia chakula cha jadi kinanifundisha uvumilivu au uvumilivu na nithamu. Kwa sababu, mara nyingine kinaitaji muda wa kupika na mandalizi makini. Hii unisaidia kufunza kuwa na subira na kudhamini kazi ngumu ya wengine.

Unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzako, ningependa kuzungumzia swali hili. Mimi huwa na mawasiliano mazuri na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia heshima, usikivu na uwazi. Kila mara, ninajitahidi kueleza au kuelewa mawazo yangu kwa uwazi. Na pia, kusikiliza maono au maoni ya wenzangu kwa makini. Hii hunisaidia kuepuka, kutoelewana na kuimarisha mshikamano kazini. Zaidi ya hayo napenda kushirikiana nao katika kazi za kila siku. Kutoa msaada pale wanapohitaji na kuomba msaada wakati mimi nahitaji. Ushirikiano huu hunifanya au hufanya kazi iwe rahisi na yenye tija zaidi. Pia natumia njia za kisasa kama barua pepe, ujumbe mfupi au simu kwa mawasiliano rasmi. Na mazungumzo ya ana kwa ana kwa mazungumzo muhimu au ya haraka hii husaidia kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake vizuri.

Ninafanya nini kila asubuhi ninapo amka? Kila asubuhi ninapo amka, ninaanza kwa kujianda na kufanya mambo madogo ya kukaribisha siku. Kwanza hupiga swali na kuosha uso jambo, linalo nipa nguvu ya kuanza siku kwa usafi. Baada ya hapo, mara nyingi napenda kufanya mazoezi madogo au kupumzika kidogo ili kuamsha mwili na akili. Hii hunisaidia kuwa makini na mwenye nguvu za kushugulikia shughuli za siku mzima. Kisha, ninapanga shughuli zangu za siku hiyo. Kuandika mambo muhimu na kupanga vipa umbele, hii inanisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuepuka msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, mara nyingine hupata muda wakula kufungua kinywa chenye lishe. Ambacho kinanipa nishati na kutosha kuanza siku vizuri.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Leo ningependa kuzungumzia swali hili. Asubuhi napenda kunywa chai ya asubuhi au juisi ya matunda. Chai uniwezesha kwa muka vizuri. Hunipa nishati kidogo na kunifanya nijisikie tayari kushugulikia shughuli za siku. Juisi ya matunda kwa upande mwingine ni kitamu na chenye vitamini. Kunisaidia kuwa na nguvu na afya njema. Zaidi ya hayo, kunywa kinywaji cha asubuhi ni sehemuemu ya utaratibu wangu wa kuanza siku kwa utulivu. Hii hunisaidia kuwa makini na kuwa na mtazamo mzuri wa siku mzima. Pia mara nyingine napenda kuchanganya kunywa kinywaji hiki na kifungwa kinywa cha lishe. Jambo ninalo nafanya nijisikie furaha na utulivu asubuhi mzima. Kwa kumalizia, kinywai kinacho, kinywaji ninacho kinywa asubuhi, si tu kinanipa nishati, bali pia ni njia mzuri ya kuanza siku na kwa furaha na afya na utulivu.

Uzoefu gani wa kazi umenifundisha zaidi? Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha sana dhamani ya nidhamu na ushirikiano. Nilijifunza kwamba bila kupanga vizuri muda kuzingatia majukumu yangu na kushirikiana na wenzangu, kazi haiwezi kufanywa kwa ufanisi. Pia, uzoefu wa kazi umenifundisha uvumilivu na kutokata tamaa. Mara nyingi nakutana na changamoto au matatizo yasiyo tarajiwa, lakini kujitahidi kuyatatua kwa utulivu kuna nifundisha kuwa mtaalamu na mwenye hekima zaidi. Zaidi ya hayo, kazi imenifundisha kujifunza kila siku. Kila tukio jipya kila tatizo jipya na fursa ni fursa ya kuongeza ujuzi na kuimarisha uwezo. Uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ubora zaidi.

Jee, unapenda kucheza michezo ya video? Ningependa kuliongelelea au kuzungumzia swali hili. Ndiyo napenda kucheza michezo ya video asaa wakati wa mapumziko au wikendi. Michezo ya video uniburudisha na kunisaidia kupumzisha akili baada ya kazi au masomo ya siku. Zaidi ya nyumbani au, zaidi pia ya burudani. Michezo ya video unisaidia kuboresha, uwezo wa kufikiri kwa haraka, kufanya maamuzi, na kushirikiana na wengine, asaa pale ninapocheza mchezo ya pamoja. Hii uniongezea umakini na ujuzi wa kutatua matatizo. Hata hivyo, nina jitahidi kucheza kwa kiasi na kuhakikisha mchezo ya video haiathiri majukumu yangu ya kila siku. Hii unisaidia kudumisha uiano mzuri kati ya burudani na kazi.

Ningependa kuzungumzia swali hili ambalo lina uliza ni nini hicho ninachokifanya kushirikiana na timu. Mimi hushirikiana na timu kwa kusikiliza mawazo ya kila mtu na kushirikisha yangu kwa uwazi. Kila mwanachama wa timu anapohusishwa na kuheshimiwa. Kazi inafanywa kwa uraisi na kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kushirikiana kikamilifu katika majukumu nilio pewa au ile ambayo nimepewa. Kusaidia wenzangu pale, wanapo hitaji na kuwa tayari kuchukua hatua pale tatizo, linapo ibuka. Hii hunisaidia au husaidia timu kufanikisha malengo yake kwa haraka na kwa usahihi. Pia ninatumia mawasiliano mazuri iwe ana kwa ana au kwa njia za mtandao. Kuhakisha kila mtu anaelewa majukumu yake na hatua, zinazo chukuliwa. Hii inazuia mchanganyiko na kuimarisha mshikamano wa timu.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Ningependa kuzungumzia swali hili. Kila ninapoanza kazi kwanza napiga mapigo ya siku yangu. Hii inahusisha kuangalia majukumu muhimu, kupanga vipaumbele na kutambua kazi. Zinazouitaji kufanywa mara moja. Hii husaidia siku yangu kuwa na mpangilio na kuwa na tina zaidi baada ya hapo ninapanga vifaa vyangu na kuhakikisha kila kitu ninachohitaji kiko tayari. Hii uniwezesha kufanya kazi bila usumbufu au kuchelewesha matokeo. Zaidi ya hayo, mara nyingi au mara nyingine, mimi huanza kazi kwa kuanzia kazi ndogondogo au ya haraka kwanza. Ili kuondoa mzigo wa haraka au kuendelea na kazi kubwa kwa utulivu na mtazamo chanya. Kwa kumalizia, kuanza kazi kwa kupanga na kuandaa kila kitu, kunanisaidia kuwa makini mwenye mpangilio na kuhakikisha kila siku ya kazi inafanikishwa kwa ufanisi.